Ndiyo mvua naipenda mvua sababu mvua ndiyo inayofanya tunapata chakula. Bila mvua basi kutakuwa na kiangazi na kukiwa na kiangazi basi inamanisha tunaukame. Na ukame ukame utasababisha kwa kutokuwa na vyakula kwenye uku.